Nimeshiriki kwenye mashindano mengi tangu kuzaliwa adi wa leo. Nimeshiriki kwenye mashindano ya mchezo wa kukimbia. Nimeshiriki kwenye mashindano ya kupiga ball, ya kupiga mpira, nikiwa kutoka kidato cha kwanza. Nimeshiriki nikiwa shule ya msingi na shule ya upili. Na adi wa leo kuna mashindano ambayo ninajihusisha. Kuna mashindano ambayo nimeshiriki na nikashinda na kuna mashindano ambayo mengi nimepoteza. Lakini ada nilio poteza, nimepata uzoefu na pia nimekua na wakati mwema pia na nikasherekea kukua mmoja wa washirika.

Malengo ni ambayo niko nayo kwa kazi yangu. Kazi yangu ni ya ukulima. Ambako mimi ni mfugaji wa nguruwe. Malengo yangu kwa ufugaji huu ni kubwa sana. Na tegemeo langu ni kuwa nitapata hilaya. Ama nitapata uridhi wa kuachia watoto wangu kwenye hii ukulima. Kitu cha kwanza ninafanya kwa hii ukulima ni ati mimi ninataka kujitengenezea chakula yangu. Kwa hii nimeanza ukulima wa viwavi. Ambazo zinajulikana kama black soldier fly na pia nikona ukulima wa azola ambayo ninatumia kupunguza gharama ya chakula ninacholisha nguruwe zangu nazo ningetaka ninapoendelea niendelee kuongeza nguruwe zangu, nipunguze bei ya chakula kabisa na pia nipunguze bei chakula kabisa niweze kuachia watoto wangu uridhi kwenye huu ukulima kwa maana nataka watoto wangu wakuwe wakulima kama mimi Ningetaka ninavyoendelea, saa hizi niko na wateja, ambao ninauzianga nyama ya nguruwe, nguruwe ikikomaa ninachinja, ninawauzia. Ningetaka nipate wateja mia tano, miaka ijayo, nikuwe ninawachinjia kila mwezi, nikuwe ninauza nusu, tani, yani kilo mia tano. Lakini ninapoendelea, ningetaka kuendeleza, nifikishe tani moja, nifikishe tani mbili, mpaka nikuwe ninauza nguruwe nchini. Hiyo ndio ile kazi yangu ndio ile uridhi ningetaka kuachia watoto wangu.

Kwa maoni yangu ama kwa maoneleo yangu, kuna yale mambo ambayo yanafanya mazingira ya kazi yakuwe mazuri. Nitatumia biashara kama kielelezo. Kwa biashara kitu cha kwanza, ambacho kinafanya mazingira ya kazi yakuwe mazuri, ni kukuwa na uhusiano mwema na wateja wako. Iyo ni ya kwanza. Lazima ujuwe kuongelesha wateja, na lazima ukuwe unacheka na wao na kuwaonyesha kuwa wao ni wa maana na kwamba wao ndio wamekuajiri. Na lazima ujuwe kuwasikiza. Kitu cha pili, ni biashara yako lazima ikuwe na faida. Kwani kazi ya ambayo haina faida ata wewe huwezi furahia kufanya na kila saa utajipata umekasirika na umeongelesha wateja wako vibaya. Kitu cha tatu ambacho kinafanya mazingira ya kazi yakuwe mazuri. Ni kuweka mambo ya jamii, mambo ya siasa na mambo mengine ambayo na mambo pengine ata wakati mwingine, mambo ya dini. Ambayo yanaweza fanya watu wakosane, ama ambayo inawezaonyesha watu hawako pamoja kazini. Na kufanya watu, washindwe kufanya kazi pamoja.

Kitabu ambacho ninachokipenda sana, ni kitabu kinachoitwa riwaya ya mto kati ama kwa kizungu The River Between. Hiki ni kitambu abacho kiliandikuwa mwaka wa 1965 na mwandishi ambaye ni mmoja wa wale ninaopenda sana Ngugi wa Thiong'o. Hiki kitabu mara ya kwanza nilikisoma shuleni kikiwa kama hadithi ambazo tulikuwa tunaambiwa tusome za mitihani. Hiki kitabu hiki kinaongelelea mambo ama kinaongelelea tofauti ya dini na mila. Ambacho kinaongelelea tofauti ya vijiji mbili, kijiji moja kinachoitwa kameno. Ambacho kinaendelea bado na dini na kuendelea na mambo kama kutahirisha wasichana. Na kuna kijiji cha pili, ambacho kinaitwa mukoyo. Ambacho kimeanza kuiga wazungu na kimeanza kupeleka watoto wao shule. Hiki kitambu ninakipenda sana kwa sababu mimi ni mkikuyu na kilikuwa kinaongelelea yale mambo abayo tulikuwa tunafunzwa na wakuu wetu na vile tulikuwa tunaambiwa kati ya tofauti ya wazungu na wakikuyu. Mhusika mkuu wa hiki kitambu ni kijana anayeitwa wayaki. Ambaye baba yake alimpeleka kwenye shule, akimwambia yeye ndiye atakuwa mwokozi, wa kijiji chao. Alimpeleka shule ajifunze mambo ya kizungu na mambo ya wazungu ili aweze kuwashinda wazungu. Lakini alipofika shuleni, wayaki alianza kujaribu vile baada ya kusoma alianza kujaribu vile atashikanisha mila na haya mambo mpya ya wazungu. Mambo yaliendelea kukuwa mangumu baada ya kupendana na msichana aliyekuwa anaitwa nyambura. Ambaye ametoka kwenye kijiji cha mukoyo. Mukoyo ni wale ambao walikuwa wameanza kuiga mila za wazungu na hawakuwa wanaamini ama kufuata utamaduni. Napenda sana kitambu hiki kwa sababu kinaonyeshana vile maisha inavyoenda. Kinaonyeshana mahali mtu anapoanza vile unaambiwa ama vile unafunzwa na wakuu. Mahali wewe unajijua na yale machaguo unafanya kwa maisha ambayo yanakuambia ama ama inakupelekea mwelekeo na kukufanya wewe ukuwe mtu kwa maisha.

Namna ni nayo penda ama zile njia. Ile jia ninapenda sana kutumia ya kujifunza mambo mapya. Yawe ni mambo ya kijamii, yawe ni mambo ya kazi ama ni mambo ya kuhusiana na maisha pekee ni kupitia mitadao ama internet. Hii ni njia ambayo nimepata ni rahisi sana kwani unaweza pata watu wengi kutoka semu tofauti ambao wanaongelelea kile ambacho unataka. Ni njia ambayo ukitaka kusoma kitu, unaweza soma wakati wowote bila kulipa ama kugaramia karo ya shule na unaweza funzwa na yoyote kutoka ulimwengu ama duniani Kumaanisha kama wewe ni tajiri, unaweza tafta tajiri wengine wakufunze ama kama wewe hujajiweza kifedhaa na unaweza kufunzwa na mtu ambaye alianzia mahali ambako uko kwa maisha Unaeza pata mtu kutoka darasa lako ama unaeza pata mtu kutoka mahali uliko kwa maisha akufunze unaeza pata mtu ambaye anaeza kufunza na lugha yeyote na pia ukitaka kusoma haraka unaeza pata mtu ambaye anafunza haraka na unaeza pata mwingine ambaye atakufunza pole pole kulingana na namna yako ya masomo ama kulingana na vile hua unaelewa mambo kama unaelawa haraka unatafuta wa haraka na kama huelewi haraka unatafuta mwenye atakufunza pole pole Pia kama uko na masaa mengi unaweza soma masaa mengi na pia kama hauko na masaa ili kama uko kazi ama uko shule na pengine ni kitu dobu unataka kujifunza kando Pia unaweza soma tuu pole pole kulingana na ule wakati ambapo unapatikana ni kujifunza kutoka kwa mtandao pia, si wakati wowote pia unaweza patana na mtu ambaye ni muongo ama unaweza patana na mtu ambaye anapeana hadithi zenye hazi ambatani kulingana na yale mambo unataka Unaweza pata kuna mtu anapeana hadithi ili apata tu pesa kwa ku kwa kuwa hako na wateja abawa na tazama video zake ama unaweza pata pengine anandanganya na tu kujifurahisha Kwa hivyo ukijifunza kwa mtandao inabidi ukuwe muangalifu na lazima uchunge sana sana unaposomea Pia unaweza jifunza kutoka kwa mtandao hida kutumia njia ya kutizama video ama ya kusoma kulingana na vile wewe unavyo taka Unaweza jifunza kwa mtadao ukiandika kwa mtadao pia na kuhifadhi kwa mtandao ama unaweza andika kwa kitabu cha kawaida tu na uwe ukisoma wakati wowote ukiwa popote kujifunza kutoka kwa mtandao ni rahisi kwa yoyote kuna njia ya kujihusisha na mtandao ama mtu yoyote akiwa mahali kukote wakati wawote na iyo ni iyo ndio ile njia bora kulingana na hizi njia zingine za kitamanduni za kusoma kama vile kuenda darasa ama kuingia shuleni.

Apana mimi huwa sipigi kura. Kwa kuwa nimeona ya kuwa. Miaka sitini ambayo tumekua huru. Hakuna kitu ambacho kura imefanya. Kila wakati unapopiga kura. Mwana siasa anakuja, anandanganya zile vitu atafanya, na hata akikosa kufanya. Hakuna hatua yoyote ambayo anachukuliwa. Hii kwangu. Ni sawa na kuenda kwa interview ya kazi na kusema najua kuendesha gari. Ilihali ninajua sijui kuendesha gari. Kusema nitafanya jambo fulani na sitafanya, lakini ule ambaye ameniajiri hawezi nifuta na hakuna hatua anaweza ni chukulia. Kwa hivo kupiga kura ni namna ya kujindanganya tu ya kuwa sisi dio wenye sirikali. Lakini sirikali ikona wenyewe ambao wao ndio hua wanatueleza na kutuambia vile watafanya. Wanaenda wanakopa bila kutuuliza, wanatumia vile wanataka, kisha sisi tunaambiwa tulipe. Ukipiga kura unakuanga umeitikia miaka ambayo inakuja tano huyo mtu atakuwa ofisini na atafanya vile vyote atataka kwa hivo mimi huwa sipigi kura Pia wakati ambapo unapopiga kura ule ambaye umepigia kura huna njia ya kumfikia ama kumwambia Ninataka jambo hili litendeke ama hili lingine litendeke Yeye ndiye anaenda anafanya yale mambo anayotaka bila kukuliza wewe bila ruhusa yako ama hidhini yako Lakini anakuja anakuambia wewe ndie ambaye umemwajiri kazi yani wewe ndie mkubwa wake ambao ninaona mimi ni uongo.

Lile jambo ambalo ningeona ni muhimu kwangu kwa dini ni utu. Ni jambo ambalo ninaona linasaidia sana kwa jamii kuona ule mtu muwingine akiwa mtu. Wakati unaoana huyo mtu mwingine akiwa kama mtu kama wewe, kuna mambo huwezi mfanyia. Yale mambo ambayo wewe mwenyewe hungependa kufanyiwa ama hungependa mpendwa wako afanyiwe huwezi fanyia mtu ambaye unaona ni mtu. Utu ndio inaeneza upendo kwa jamii na utu ndio unafanya watu waishi kwa amani. Kwani wakati uko na utu huo unajiuliza, ni vizuri kufanya hivi. Mtu anafanya aje. Lakini wakati hauna utu, unaezafanyia mtu yoyote kitendo hadicha unyama. Kwa kuwa wewe huoni kama huyo mtu mwingine ni mtu wakutosha. Utu inakusaidia kuona. Mtu ni mtu, wether hako na fedha, wether ako na afya, mahali popote ako kwa maisha, weather amejikimu ama bado. Hata kama amelemewa, unajua bado ni mtu kama wewe. Na huwezi, ama ukamfanyia mambo ambayo wewe mwenyewe hungependa kufanyiwa, ama mambo ambayo wewe huwezi fanyia ule mtu mwingine mwenye amejiweza kifedha.

Ndio, ninatumia mfumo wa usalama wa vidole kwa simu yangu na pia kwa tarakilishi langu dogo. Ni mfumo ambao umenirahisishia mambo kwani hata saa zile ninapiga simu ama ninapigiwa simu. Ninaweza tumia hiyo kidole kuchukua hiyo simu bila kushinda nikiguza simu kama mikono yangu iko na uchafo. Ama kama kuna jambu nililokuwa ninafanya, linafanya mikono yangu ikue haiwezi kushinda imeshikilia simu. Mfumo huu unaifanya mtu ya yote ambaye siezi taka awe na uafikia awe wakufikia habari abazo ziko kwa simu yangu ama kwa kifachangu iwe simu ama talakilishi bila ruhusa yangu. Mfumo huu unaifanya ikue ata kulipa, unaweza lipa virahisi kwani ukisha weka kidole umedhibitisha ama umetia maanani kuwa umetikia kununua hili hile bidhaa abayo unalipia. Inaifanya virahisi ama inaifanya virahisi kwako kununua na pia inaifanya vingumu. Kwa yeyote yule, ambaye angetaka kutumia simu yako ama tarakirishi lako, kununua ama kufanya chochote bila ruhusa yako. Pia inaifanya virahisi kama uko na mtoto unaeka kidole yake kwa simu, pengine hawezi kumbuka zile namba ambazo unatumia kufungua simu. Lakini ukiweka kidole, yeye anaweza guza hiyo simu na atumie kulingana na vile ambavyo alikuwa anataka kufanya, pengine anataka kucheza game ama anataka kutizama video yeyote.

Ndio, nimewaifanya kazi ya kujitolea. Ile kazi ambayo nilifanya ya kujitolea, ilikuwa ya kusaidia shule ambalo liko karibu na mimi, aina ya chuo kikuu, yani ''polytechnic'', kuanzisha mradi wa ''azola''. ''Azola'' ni mmea unawakua juu ya maji, ambao unatumiwa kama malisho, ama unatumiwa kusawazisha malisho kupunguza bei ya gharama ya kulima liwe kuku, nguruwe, samaki na pia unatumia kupea ngombe zako kuongezea maziwa ama mbuzi zako. Ni mradi ambao hadi wa leo huwa ninajivunia kwani umesaidia watu wengi sana katika jamii. Na pia ulipea familia yangu heshima kubwa sana kwenye jamii kwa kuwa nilionekana mimi ni mmoja wa jamii na ni mmoja ambao anasaidia watu wa jamii na kutaka jamii liendelea Pia nimefanya kazi zingine za kujitolea kama vile kusafisha mazingira kwa kuzunguka kuokota takataka ama kushirikiana na wanakijiji wakati ambako kuna mtu amefariki kwa kijiji ama kuna harusi kushirikiana ama kujitolea kufanya kazi kwa jamii ni jambo ambalo linakuanga ndani ya kila mtu na linasaindiaga watu ama mtu kuonekana kama yeye ni mmoja wa jamii Wakati unajitolea kwa jamii saa zenye kule kuko na shida inaonekana wewe ni mmoja wao kwa kuwa umeona shida yao ama umesikia kilio chao na ukajitolea kusaidia Pia inasaidia saa zile wewe uko na shida kwa kuwa watu wanakuanga kwa wepesi sana kuja kukusaidia na kukurahisishia mambo ambayo pengine umepata nayo ya kafanya maisha yako ikue ngumu. Kwa hivo ndio huwa ninafanya kazi ya kujitolea kwa jamii.